Ni study gani muhimu kwa kazi yako? Study muhimu zaidi kwa kazi yangu ni mchanganyiko wa ujuzi, wa kitaaluma, mawasiliano na maadili ya kazi. Kwanza, study za mawasiliano ni muhimu sana. Kuweza kuwasiliana vizuri na wagonjwa, wenzangu na viongozi kwa uwazi na kwa heshima. Mawasiliano mazuri hupunguza makosa na huongeza ubora wa huduma. Pili umakini na usahihi katika kazi, kazi yangu nahitaji kuzingatia maelezo madogo kwa sababu kosa dogo linaweza kuhasili maisha ya mtu. Pia tatu uwezo na kufanya kazi chini ya presha. Mazingira ya kazi yanachangamoto nyingi sana. Hivyo kudhibiti na kufanya maamuzi sahihi. Hata wakati wa msongo ni study muhimu sana. Lakini nne ushirikiano. Hakuna anayefanya kazi pekee yake. Lazima kufanya kazi kwa ushirikiano. Ndo msingi wa mafanikio kazi.

Je, unatumia video kwa mawasiliano, ndiyo. Huwa ninatumia video kwa jili ya mawasiliano, malachache. Hasaa, ninapokuwa ninaongea na mtu ambaye niko mbali naye. Na mara nyingi huwa inakuwa ni mpenzi wangu ndio ambaye huwa natumia kuwasiliana kupitia video ambaye huwa natumia video ya WhatsApp.

Nini kinachokufanya ucheke? Katika maisha yangu mimi ni mtu ambaye ninapenda sana kucheka. Sio, napenda sana kufurahi kimsingi. Napenda mno kufurahi sio mtu wa kununa nuna mara kwa mara. Kwa hio, kinachonifanya nicheke ni vitu vidogo vidogo tu. Kwa mfano, nikiangalia video ya vichekesho huwa nacheka sana. Kwa mfano nikiwa tiktok au instagram au nikiangalia filamu ambayo niya kuchekecha basi huwa nacheka sana.

Je unapenda kuoga kwa maji ya moto ndio huwa napenda kuoga kwa maji ya moto. Mimi kila siku asubuhi ninapoamka huwa ninapasha maji yangu yawe ya moto kwa muda wa dakika arobaini halafu ndo naenda kuoga. Maji ya baridi huwa sipendelei sana labda wakati wa mchana ndo huwa naoga maji ya baridi.

Unapendelea kunyoa au kufuga ndevu mimi kwa upande wangu ninapendelea kufuga ndevu lakini sio ndevu nyingi napenda kufuga ndevu chache ambazo zanifanya nionekane nadhifu sipendi kunyoa ndevu zote kwa sababu zanifanya nionekane kama mtoto kwa hiyo napenda kufuga ndevu kuliko kunyoa.

Niambie kuhusu kitabu unachokipenda zaidi. Kitabu ninachokipenda zaidi ni Rich Daddy, Poor Daddy, Cha lobat Kiyosaki. Ninachokipenda zaidi ni mtazamo wa kifeza na maisha, kilichonipa jinsi ya akili ya utajili inavyotofautiana na mtazamo wa kawaida. Kitabu hiki si cha kihistoria. Bali ni mafunzo ya maisha na feza yaliyotolewa kwa hadisi yenye mvuto. Mhusika ninayempenda zaidi ni Rich Daddy. Yeye ananifundisha kuwa kujenga mali na kupata uhuru wa kifedha kunahitaji nidhamu uwezekano na mtazamo sahihi badala ya kutegemea mshahala tu. Lakini pia nilipenda kushauli kitabu hiki. Nipendwa kushauli kitabu hiki na lafiki yangu wa kalibu ambaye anahamu ya biashara na maendeleo binafsi. Nilipokisoma kilinifungua macho juu ya namna ya kufikilia pesa kwa njia ya kibiashara na uwekezaaji. Ningependa pia kusoma kitabu kingine cha Robert Kiyosaki. Kama cash flow quadrant ili kujua zaidi ni njia za mapato na jinsi mtu anavyoweza kutoka kuwa mfanyakazi hadi kuwa mwekezaaji.

Ni nani aliye kufundisha jambo muhimu? Mtu aliye nifundisha jambo muhimu ni mwalimu wangu wa chuo. Alifunidisha kuwa maisha hayaishwi mara mbili. Mbali yanaisha maramoja na maisha ni lazima kupambana. Usipo pambana basi utakuwa siku zote chini ya mtu. Kwa hiyo kupitia hili nimejifundi jambo la maana sana maishani mwangu ambalo limeniweka sa hivi. Ushakuwa niwe napambana sana.

Je, unapenda kujaribu teknolojia mpya ndiyo. Huwa napenda sana kujaribu teknolojia mpya kwa sababu teknolojia kwa saa hii duniani inavoenda ni kitu cha muhimu sana. Teknolojia ni kitu ambacho kinakufanya, tuweze kuishi maisha kwa urahisi kuliko zama za zamani. Kwa hiyo, teknolojia mpya inavyokuja huwa napenda kujaribu iliniweze kuona je itanisaidia kivipi katika kazi zangu.